Nina vipaji vingi lakini kipaji ambacho kime zidi nyingine ni kwamba napenda kuimba. Napenda kuimba wimbo za kisasa za kumtukuza mwenyezi mungu. Na nimekuwa nikiimba kwa wakati mrefu sasa. Tangu nikiwa mtoto wa miaka kumi, nimekuwa nikiimba pale kanisani, nikaingia kwaya wakati ambapo nilikuwa chuo kikuu. Sasa hivi niko kwenye kwaya nyingine ambayo tukonayo hapa kazini. Tunaimba nyimbo za SDA ambayo inasifu mwenyezi mungu. Ninapenda kuimba manake, kuimba inanipea utulivu, naipenda inanifurahisha, kuimba inanipea amani, na inanipea wakati mwafaka ya kuambia mwenyezi mungu mambo ambayo ninahitaji, mambo ambayo ninaipenda.

Maktabani natembelea maktabani maramoja kwa wiki. Manake kuna vitabu ambavyo nimekua nikitafuta na ninaenda kuzisoma na kuandika chini maneno muhimu ambayo ninafaa kupendekeza ama kueleza wanafunzi wangu. Maktaba ni nzuri sana manake kuna utulivu pale Unaizapata wakati mwafaka wakufanya vitu vyako kwa amani bila kelele yeyote Naipenda sana maktaba yetu manake inautulivu, inahewa safi Kuna wakati mwafaka wakukaa pekee yako na kufanya vitu vyako ambavyo vimekupeleka pale Maktaba imenipea vitu vingi haswa nimeweza kupata habari nyingi kutoka kwenye magazeti pale vitabu ambavyo nimekua nikivitafuta Ningependa sana kutembelea maktaba wiki, maramoja kwa wiki ambayo ina manufaa sana manake Unajifunza mengi wakati ambapo Unajipea wakati wakusoma vitu mbalimbali Naendanga pale kwa dakika ya sitini Kisha natoka nafanya kazi zangu zingine.

Napenda kujifunza istoria kusema kweli ni kwamba hakuna mtu ambaye ataki kujua mambo ya ambayo yalitendeka pale kitambo na ni nzuri nimesoma istoria mingi kama vile istoria ya wanasiasa kama rais wakwanza wa kenya hii jinsi ambavyo tuliweza kupigana vita na wazungu Adi tuka faulu, tuka jiongoza sisi wenyewe, historia ni nzuri sana manake inakufunza mambo mengi, mambo ambayo unaeza wambia watoto wako, historia nilijua zaidi kutokana na wazazi wangu, wali nielezea historia ambayo ilitendeka hawali kabla sisi hatujazaliwa, na pia nimesoma vitabu vingi vya historia ambayo inaelezea jinsi ambavyo vitu vilikuwa aswa sana sana kwa viongozi wetu, wakitambo kama vile rais kenyata, jinsi ambavyo alipigania wanainchi, alipigania wafrika, hadi tukapata uhuru.

Shirika langu ni nzuri, nawezasema tangu niingie kwenye shirika, nimepata ufanisi mwingi, nimepata kupata elimu mingi kutokana na shirika ambayo niko wakati huu. Imenipea kipaombele ama nafasi ya kujifunza jinsi ambavyo naweza tumia pesa zangu, naweza wekeza, kisha nifanye kitu muhimu ambayo kita nisaidia keshoe. Naweza sema shirika ni nzuri sana ni muhimu kuingia kwenye shirika na nimekua kwenye shirika mbali mbali tangu nikiwa kwenye miaka yangu ya ishirini.

Pale kazini huwa tunapewa marupurupu haswa wakati ambapo unajituma ama unafanya kazi zaidi na ile ambayo umeajiriwa kufanya Marupurupu imenisaidia sana haswa imenisimamia viwango vingi sana kwenye kazini na hiyo ndio imekuwa ikinipea motisha kufanya kazi kingine ni kwamba wakati ambapo unafanya kazi yako mzuri Unapata ya kwamba watu wanakubaliana na wewe, wanakushukuru, wanarithika kabisa na wanashukuru Iyo hunipea sana motisha maanake, unapoona watu wamefurahia kitendo ambacho umewafanyia inanipea motisha niweze kufanya kazi kila kitu Watoto wangu pia ambao wananitegemea pale nyumbani Wananipea motisha nijikaze kazini maanake wananitegemea yale ambayo napata ndio wao pia waishi maisha mazuri ivyo basi ni vyema sana kujituma kazini maanake ina manufaa yake na kuna watu ambao wanafurahi wakati ambapo unajituma kwenye kazi yako.

Naam mara kwa mara, mimi sipati wakati mwafaka wa kuenda madukani. Hivyo basi nimeamua, nimekuwa nikinununua vitu vyangu pale kwenye mtandao. Na imekua ni rahisi kwangu manake, wakati ambapo niko kazini na nina kazi mingi, huwa tu naingia pale kwenye simu yangu naagiza vitu vyangu nalipia navyo vina tumanishwa. Hivyo basi siwezi tumia wakati mwingi kutembea pale madukani kununua hizo vitu. Vitu vya digitali vimerahisisha sana kazi yetu. Imetupea jinsi ambavyo tunaweza fanya kazi kwa uepesi, kwa urahisi. Na pia kutumia pesa kidogo manake ni nafuu sana kununua kwenye mtandao kuliko kutembelea pale madukani. Kuna vitu vingi ambavyo ninazo nyumbani ambacho hua nazinunua pale mtandao kama vile mavazi yangu, kama vile rununu yangu, televisheni, meza, viti, vitanda, hivyo vyote nilinunua kwenye mtandao wa kigitali.

Kwa mara nyingi huwa natumia programu za tiktok za whatsapp na za contacts ambapo Naweza piga simu Manake wakati mwingine wakati nataka kuongea watu nazipenda hiza programu juu zimenisaidia naweza kuzungumza na watu wako mbali Naweza kufanya kazi zangu za muhimu pale aah imekua muhimu sana kutumia hizi programu kwenye simu manake inafanya biashara ikawa rahisi, mazungumzo zikawa rahisi na kufanya kazi kwenye mtandao pia ikawa ni rahisi unatumia muda mfupi na pia unatumia pesa kidogo kufanya hizo kazi.

Naam ningependa kujaribu vyakula kama vile chakula cha kitambo kama vile chakula cha kuchemshwa jinsi ambavyo watu walikuwa wanakula vyakula vya kivitambo Ninaipenda sana na ningependelea kuzitumia ama kuzishi.

Huwa naandika orotha, wakati ambapo mwezi inaanza, naandika orotha ya malengo yangu, na vitu mbavyo nafaa kuitimiza kabla mwezi ujaisha. Kwa mfano nitaziandika na wakati ambapo nimetimiza moja wao, uwa naieka alama nyekundu, ili ionyeshe kwamba nimeyatimiza haya malengo. Malengo nimekuwa nikipanga, tangu, mwaka uliopita. Manake nilijua ya kwamba wakati ambapo unazipanga malengo unaeka kwa orodha Hivyo basi utajikaza kuitimiza malengo yangu huwa naipachika kwenye ukuta katika chumba changu cha kulala Haili iwe makumbusho kwangu maana ninafaa kuyatimiza kabla mwezi ijaisha tangu Tangu kuanza kuweka malengo maisha imekua mazuri Wakati ambapo nikona pesa nimeweza kuitumia vile ambavyo inafaa Sina matumizi ya kufanya ovyo ovyo So ni muhimu sana kuweka malengo manake Ukieka malengo inamaanisha ni muhimu na ni sharti uyatimize kabla muwezi imeisha ama wakati ambapo mwezi unaisha.

Napendea viatu ambayo hayiko juu, napendea viatu ambayo ni flat ama wanaita flat shoes. Manake viatu hivi hunifanya nifanye kazi zangu vizuri na wezatembea kwa haraka na nina kuwa na amani pale kwenye ofisini ama pale kwenye kazini. Ni aina mingi ya viatu kama hizo na mimi huvalia wakati ambapo naenda kazini na wakati ambapo ni nachapa kazi huwanataka ni ni kue na jihisi nikosalama na weza tembea vizuri hivyo basi na ipendelea viatu kama hizo.

Naam, mahali ambapo nimezaliwa tunaishi kando ya mtoni na kutembea mtoni nimetembea tangu utotoni hapo ndiyo mahali ambapo tulikuwa tunafua nguo zetu, tunachota maji ya kupikia ama maji ya kufanya usafi pale nyumbani Hivyo basi mto wetu ni nzuri sana, imesaidia maanake huwa tunaitumia kunyunyizia mimea, haswa wakati ambapo hakuna mvua ama wakati ambao kuna joto, ziwa hilo pia imetusaidia katika wanyama kupata maji, manake wakati ambapo kuna jua, huwa wanyama wanahisi kiu sana. Mto huo ni mzuri sana unapendeza Imefanya mazingira mbayo iko karibu na huo mto ikawa ni nzuri Kuna miti mzuri, kuna hewa safi kutoka kwenye mtoni ambayo ni nzuri na inasababisha kujihisi vizuri.

Huwa natumia programu ya teknolojia kama vile TikTok, nina programu kama vile Facebook kwenye simu yangu. Hizi programu zimenisaidia sana kufanya biashara yangu, kuongea na marafiki zangu, familia yangu. Ninaweza pia kufanya vitu vyangu pale kwenye mtandaoni vyema sana kwa mfano. Huwa nanunua vitu zangu za nyumba kutoka kwenye mtandao wa Facebook, wa TikTok, kama ni mavazi, hapo ndipo Ninaweza pia kufanya vitu vyangu pale kwenye mtandaoni vyema sana kwa mfano. Uwa na nunuwa vitu zangu za nyumba kutoka kwenye mtandao wa Facebook, wa TikTok, kama ni mavazi, hapo ndipo.

Na'am, nimeeka picha zangu kwenye mtandaoni. Ambapo familia yangu, marafiki zangu wanaeza ziona. Niko katika mtandao wa kijami kama vile Tiktok, Facebook, Twitter. Mimi ni napenda kuingia pale na mimi ni mojawao kwenye Tiktok na kwenye Facebook. Manake ni vyema na ni mzuri wakati ambapo nimepiga picha yangu nzuri. Huwa naituma pale, marafiki zangu wanaipenda, wanaona jinsi ambavyo naendelea, wanafurahia ambapo naeka hata vitu vyangu vya biashara nikiuza pale, familia yangu pia wako pale, wao pia wanaeka picha zao na wanapendezwa na hali ya mtandao.

Habari huwa nasomea kwenye mtandao wa X, manake mimi ni mmoja wawu pale kwenye mtandaoni. Uwa napata habari za kwanza pale, manake unaeza ingia kwenye uwa mtandao ukitumia simu yako, hivyo basi naamanisha. Anaeza ingia pale kila wakati, wakati yeyote mahali ambapo nikiwa.

Sana sana napenda mikutano ya mtandao ambayo huwa tunaifanya kwenye simu zetu. Pale ambapo unaunda link kwenye Google, unatumia watu wengine, wanaingia na mnafanya mkutano wenyu pale. Mkutano ambao tunafanya kwenye mtandao ni nzuri, manake sio lazima uwe pale katika ofisini. Ndio uweze kuingia kwenye ile mkutano na imekua rahisi sana manake unaeza fanya kazi zako ukiwa kwenye mkutano kwa wakati mmoja hivyo basi naeza sema mkutano ambao tunafanya kwenye mtandao ni muhimu na nzuri manake unaeza ungana na watu ambao wako mbali, wako nje ya nchi unaeza fanya mkutano, muelewane mupange, mikakati ya kazi na inakua ni rahisi sana kuliko ambapo unafanya mkutano ukiwaita watu kwa pamoja.

GPS ni mfumo mpia wakidigitali ambayo iko kwenye simu zetu na ni mzuri sana na ni raisi hasa kwangu naezasema GPS imekua muhimu sana haswa wakati ambapo naendesha gari yangu na ninafaa kufika mali fulani wakati ambapo sina ama sijui mahali ambapo naenda huwa naiakisha GPS yangu na inanipea njia mwafaka ambao niraisi kufika mahali ambapo naienda. Hivyo basi GPS imeraisisha vitu haswa kwa kila mwanainchi ambaye ana simu nzuri yanye uwezo wa kuingia kwenye mtandao ama internet. Naipenda sana GPS na inapenda sana kuitumia haswa wakati ambapo nimetembea inchi jirani ama mji ambao sijawai fika na labda nimepotea. Ni mzuri sana manake wakati mwingine unawezaulizia watu njia mwafaka na wawopia hawajui. Lakini wakati ambapo GPS ipo inafanya vitu iwe raihisi na inafanya vitu nzuri.

Wiki huanza na mipango mizuri kwa mfano wiki huanza na kuamka mapema katika chumba chako, kujitayarisha mapema na kutoka kufika kazini wakati ambao unatakikana. Wakati ambapo wiki huanza huwa tunatengeneza orodha mimi, wafanyikazi wenzangu, ambao unaonyesha vitu ambavyo tunafaa kutekeleza ama kutimiza kabla wiki iishe ama wakati ambapo wiki inaisha. Hivyo basi unawezafuatilia hii orodha nzuri na uweze ukafikia malengo yako ya baada ya wiki. Hivyo basi huwa tunaweka malengo, tunafanya mkutano, na wafanyi kazi wenzangu. Kila mtu anatoa maono yake, tunaiorodhesha vitu muihimu ambavyo tunafaa kuitekeleza kwa mfano kama nisiku ya jumatatu, ninini hicho muhimu ambavyo tunafaa kuitengeneza, tunaieka kwenye orodha. Ili ya kwamba kila mtu ajue, ninini anafaa kuitimiza ama kufanya, ili tuweze tukafikia kwenye lengo letu.

Mara nyingi mimi katika wiki kutoka juma tatu hadi lamisi mimi huamka wakati wa saa kumi moja na huwa natajitairisha kisha natayarisha kiamsha kinywa changu ambao napenda kukunywa chai wenye maziwa na kahawa na kisha na nakula na chapati yangu. Hivyo basi naweza sema kitu ambacho nakipenda sana ni kunywa chai na kula hiyo chapati na ninaipenda kwa sababu huwa ni chakula kizuri na ni chakula ambacho inaizakaa kwa muda mrefu bila wewe kuhisi njaa ama kuhisi kukula kitu chochote Naipenda sana nanasi chapati na ladha nzuri na ni chakula ambacho unaweza kula kwa muda mrefu bila kuchoka nayo Maanake nitamu na ina ladha ya kupendizi.

Naam jioni yangu ya kila siku huwa nafika kwenye nyumba masaa ya saa kumi na mbili, saa moja hapo ya jioni. Kitu cha kwanza ambapo nitaifanya ni kutayarisha chakula cha jioni, chakula ambacho watoto wangu wanaitaka ama wanaipenda. Kisha nalisha familia, na kisha natayarisha watoto walale, baada ya wao kulala huwa natengeneza nguo yetu ambayo tutavaa kesho, napiga pasi, nakutenga na nguo zingine, na pia nangarisha viatu ambavyo tutavaa kesho ili iwe kazi raisi ambapo unaamka asubuhi kwenda kazini.

Napendelea kuvaa shati, manake shati ina mfumo nzuri sana ama naezasema design ambayo imetengenezwa ni nzuri sana maanake huwa na colra na vitaki. Shati ni nzuri sana haswa wakati unapovalia na rinda lako na viatu ambao inaendana. Napenda shati manake ni rahisi kuivua na inapendeza sana. Mimi huvalisha watoto wangu shati, mpenzi wangu pia na wanunulia shati. Pia nami nina shati kathaa ambao nimenunua ili niweze niko.

Napenda kuvaliya nguo za ofisini ambayo inaitua official Hii ni sababu kazi ambayo naifanya Uwa inaitaji kuvaliya nguo ya ofisini manake ni kazi za ofisi na inaitaji mtu wakaye vizuri Naipendelea sana kuva nguo hizi manake inakuja na design mzuri wakati ambapo unapiga pasi inaka lahini nayakupendeza sana nilianza kuva nguo hizi tangu wakati ambapo nilianza kufanya kazi na nimeipenda manake wakati ambapo unava hisi nguo kila mtu anaona unaka vizuri na marafiki pia wanapendezwa na jinsi ambavyo umependeza na umeka vizuri.

Nina programu kwenye simu yangu ambayo inahifadhi nenosiri na programu hii ni muhimu sana kila mtu ambaye ana simu yake nzuri, Uwa inakuja na hii programu ambayo Inaifadhi nenosiri yako Ikiwa ni ya Mpesa Ikiwa ni ya mtandao wakijamii ambao huitaki mtu aiguse Ikiwa ni ya benki huwa winaweka vizuri na hakuna mtu ambaye anaweza kuimudu kuitoa Labda wakati ambapo unaitumia wewe mwenyewe unaweza hifadhi na niwewe mwenyewe unawezaifikia hiyo ninosiri yako hii mfumo ya teknolojia imekua muhimu sana manake kitambo ungetafuta kitabu uandike chini huwa inapotea watu walikuwa nasumbuka sana lakini wakati mbapo teknolojia imekuja imeipa watu nafasi nzuri sana ya kuifadhi ya nenosiri na inamaanisha ya kwamba uneza itoa hiyo nenosiri kila wakati mbapo unahitaji.

Nguvu zangu ni uongozi bora nimejifunza kutokana na kukua kiongozi na nimekua nikiongoza kikundi kidogo ambacho ni cha wafanyakazi nimeweza kujifunza mengi sana mfano ni kama vile kufanya wa kufanya kazi na watu vizuri pale kazini nimepata kuelimika kutokana na kukaa chini na kusikiza maoni ya wafanyakazi tofauti maana yake wana maoni na wanaakili nyingi sana ambayo mnaweza mkakaa pamoja mkatoa maoni na mkaweza kufanya kazi ambayo ni nzuri pia imenipea fursa ya kujua jinsi ya kutengamana na watu jinsi ya kupanga kazi jinzi ya kugawa vitu bila ubinafsi bila ufisadi hivyo basi naweza sema kazi imenisaidia kujifunza mambo mengi sana na hivyo basi ningeweza pia kuifuzu saidi na kuwa kiongozi mkubwa sana.

Siku ya mwisho wakati ambapo nilikaa chini na wazee ni kwamba walinifunza mambo mengi sana ya kimaisha kama vile kujiheshimu kama mwanamke kufanya kazi kwa bidii nimejifunza mambo mengi ya kihistoria na hivyo basi haya yote nitaweza kupitisha katika generesheni ya watoto wangu wajue ni nini ambacho unakiitaji kwenye maisha.

Nimewahi shiriki katika mashindano ya mchezo kwa mchezo wa mpira pale kazini na niliweza kushinda tuzo ambayo nikonayo hadi wa sasa kwenye kazi yangu. Mchezo huo umenifunza kuwa kila mtu anauwezo wa kushinda. Ingawa tu usipofanya bidii inamaanisha kwamba kufuzu katika kila kitu ambacho nakifanya nikigumu. Nimejifunza mamenyingi kutokana na mashindano Nimzuri huwe na akili kidogo wakati unafanya mashindano Usitumie akili ya masomo, inataka makili ya kazini na ujanja ambao unezafanya vitu vyako kwa bidii na unaweza kuifuzu.